Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni rahisi na ni vizuri kwa afya. Kutembea hunisaidia kusonga mwili wangu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Ninapokua nikitembea, napumua hewa safi na kuona mazingira yanayo nizunguka, japo linalo nifanya nijisikie furaha na utulivu. Kutembea kwa migu pia hunisaidia kufikiri vizuri. Wakati mwingine, nikitembea polepole mawazo yangu yanakuwa safi na napata mawazo mapya. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru. Pia, kutembea hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Napenda kutembea asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri. Si lazima nitumie pesa na sihitaji vifaa maalumu. Viatu vizuri tu vinatosha. Pia, kutembea hunisaidia kutunza mazingira kwa sababu sipandishi gari kila wakati. Kwa mimi, kutembea kwa miguu ni zaidi ya kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ni njia kutunza afya, kufurahi mazingira na kujitunza mwenyewe. Kutembea hunifanya nijisikie mwenye furaha, mtulivu na mwenye afya njema. Ndiyo maana napenda sana kutembea kwa migu kila inapowezekana.

Ninapo shughulikia wateja, jambo la kwanza ni kuwa na heshima na tabasamu, nawasalimia kwa upole na kuwafanya wajisikie wanakaribishwa. Hii huwafanya wateja wajisikie vizuri na kuwa na imani nami. Kisha, nawasikiliza kwa makini, nawaacha waeleze wanachohitaji au tatizo walilo nalo bila kuwakatiza. Kusikiliza vizuri hunisaidia kuelewa shida yao na kuwasaidia kwa njia sahihi bila ya kuelewa, natoa majibu kwa lugha rahisi na yenye ukweli kama nina suluhisho, ninalieleza hatua kwa hatua kama sijui jibu, nasema ukweli na naomba muda au msaada kutoka kwa mwenzangu Hii huonyesha uaminifu Pia, ninakuwa mtulivu hata mteja akiwa na hasira Najua hasira yao si juu yangu binafsi, bali ni juu ya tatizo. Kwa utulivu na heshma, mara nyingi mteja hutulia pia. Mwisho na hakikisha mteja ameridhika kabla hajaondoka. Na uliza kama bado ana swali au anahitaji msaada zaidi. Kwa mimi, kushugulikia wateja ni kuhusu heshma, kusikiliza na kusaidia kwa moyo mzuri. Wateja wanapo heshimiwa na kusaidiwa vizuri hurudi tena na kuzungumuza mema kuhusu huduma. Hii ndiyo huduma bora kwa wateja.

Ili kushirikiana vizuri na timu, jambo la kwanza hunafanya ni kusikiliza wenzangu, nawasikiliza wanapotoa mawazo yao na heshima, hata kama mawazo yao ni tofauti na yangu. Kusikiliza hutusaidia kuelewana na kufanya kazi kwa amani. Pili, nawasiliana wazi wazi. Ninasema ninachofanya, ninachohitaji, na kama ninashida fulani. Mawasiliano mazuri husaidia timu kuepuka makosa na kufanya kazi kwa mpangilio mzuri. Pia nasaidia wenzangu pale wanapoitaji msaada. Kama mtu anakazi nyingi au anapata shida na jitolea kusaidia. Hii hujenga mshikamano na kufanya timu iwe na nguvu zaidi. Ninaheshimu majukumu ya kila mtu katika timu. Kila mtu anakazi yake na ninahakikisha nafanya sehemu yangu kwa wakati. Kufanya kazi kwa bidii hunisaidia timu kufika malengo yake. Mwisho ninakubali maoni na ushauri. Kama mtu ananirekebisha nachukwa kama njia kujifunza si kama kukosolewa vibaya. Kwa mimi kushirikiana na timu ni kuhusu heshima, kusaidiana na kuwasiliana vizuri. Timu inaeshirikiana vizuri hufanya kazi haraka, kwa amani na kwa mafanikio.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Kwanza, ninajitahidi kuwa mtu mwema kwa watu wanao nizunguka. Nawasalimia kwa heshima, najaribu kusikiliza matatizo yao na kuwasaidia pale inapoeze kana. Hata tabasamu au neno jema linaweza kumfanya mtu ajisikie vizuri. Pia, ninasaidia jamii kwa kushiriki shughuli za kijami. Wakati mwingine, ninasaidia kusafisha mazingira, kuchangia chakula au mavazi kwa watu wanaohitaji, au kushiriki kazi za pamoja. Kufanya kazi pamoja, hutujenga umoja na kufanya jamii iwe mahali pazuri pa kuishi. Ninapojaribu pia kutoa elimu au msaada mdogo kwa watu wengine. Kama kuna mtu anauliza swali au anahitaji msaada wakuelewa jambo fulani, ninajitolea kumsaidia. Kushiriki ujuzi husaidia jami kukua na kukua na nguvu zaidi. Zaidi ya hayo, ninaheshimu sheria na mila za jamii. Kufanya mambo kwa njia usahihi husaidia kudumisha amani na mshikamano. Kwa mimi, kusaidia jamii sio lazima kuwa jabu kubwa sana. Ni kuhusu kujali wengine, kusaidiana na kufanya mema kila siku. Ninaposaidia jamii yangu nahisi furaha, heshima na kuridhika. Jamii imara huanza na mtu mmoja anayechagua kufanya lililo jema.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kujua kwamba kazi ninayofanya ina maana. Ninapojua kazi yangu inasaidia watu, au inaleta matukio mazuri najisikia mwenye furaha na nguvu ya kuendelea. Hii hunifanya nifanye kazi kwa bidii na kwa moyo mzuri. Motisha nyingine ni kujifunza mambo mapya. Kila siku ni napojifunza ujuzi mpya au kuboresha nilichokijua najisikia nikikua. Kujifunza hunipa kujiamini na kunifanya nijisikie muhimu kazini. Pia, kushirikia na vizuri na wenzangu hunipa motisha. Ninapofanya kazi na watu wanaoniheshimu na kunisaidia, kazi huwa rahisi na ya kufurahisha. Maneno mazuri, ushauri au shukrani ndogo hunipa moyo mkubwa. Malengo, malengo pia hunipa motisha. Ninapoweka lengo ndogo na kulitimiza najisikia fahari. Hii hunisikuma kuweka lengo lingine na kuendelea mbele. Kwangu, motisha kazini inatoka kwenye maana ya kazi kujifunza, ushirikiano na malengo. Mambo haya hunifanya niamke kila siku nikiwa na hamu ya kufanya kazi vizuri. Motisha hunisaidia kuwa mvumilivu, kufanya bidii na kufurahia kile ninachofanya kazini.

Ninapendelea mazingira ya kazi yaliyotulivu, safi na yenye heshima. Ninapofanya kazi mahali penye amani, ninaweza kufikiri vizuri na kufanya kazi yangu bila msongo wa mawazo. Mazingira safi hunifanya nijisikie vizuri na nijipange vizuri. Napenda mazingira ya kazi ambayo watu wanashirikiana na kusaidiana. Mwenzangu anapokuwa na lugha nzuri na moyo wa kusaidia, kazi inakuwa rahisi na ya kufurahisha. Pia napenda mahali ambapo maoni yangu yanasikilizwa na kuheshimiwa. Mazungumzo mazuri na mawasiliano ya wazi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Ninapopata msaada na muongozo, najifunza haraka na kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa mimi, mazingira mazuri ya kazi hunipafuraha, motisha na nguvu ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi kidogo. Natumia kuwasiliana na marafiki na familia, kuona habari mpya na kujifunza mambo mapya. Mitandao ya kijamii pia inasaidia kushirikiana na watu wengine na kuona kile wanachofanya. Lakini pia, najitahidi kutumia kwa busara. Sipendi kutumia muda mrefu sana kwa sababu inaweza kuchukua muda wangu muhimu. Ninachagua kuona mambo yenye maana na kufuata watu au kurasa zinazofundisha au kunifurahisha. Kwa mimi, mitandao ya kijamii ni chombo kizuri ikiwa inatumika kwa hekima. Inasaidia kuwasiliana, kujifunza na kufurahia muda kidogo bila kuathiri kazi au masomo yangu.

Mimi ninapendelea simu ya Android kwa sababu ni rahisi kutumia na inaweza kufanya mambo mengi. Simu hii inaruhusu kupakua programu nyingi kama vile za kujifunza, kucheza michezo na kuwasiliana na marafiki. Pia napenda Android kwa sababu inaweza kubadilishwa kwa urahisi. Ninaweza kuweka mandhari, ringtones na mipangilio inayofaa. Pia hutoa nafasi ya kuhifadhi picha, muziki na video nyingi. Ingawa simu nyingine pia ni nzuri, Android inanikidhi mahitaji yangu kila siku. Hii hufanya nishughulikie kazi, masomo na burudani kwa urahisi. Kwa mimi, kutumia mfumo unaonifaa ni rahisi na muhimu. Android ni chaguo langu la kwanza kwa sababu hunifanya nijisikie huru, furaha na tayari kwa kila siku.

Ninapokuwa na muda wa bure, napenda kufanya mambo madogo ambayo hufurahisha na kunisaidia kupumzika. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu au kusikiliza mziki. Hii hunisaidia kupumzisha mawazo na kujifunza kitu kipya Pia, napenda kutumia muda wa bure kutembea nje au kwenda pwani kutembea kunanifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Wakati mwingine, napenda kuchora kuandika au kucheza michezo. Hii ni njia nzuri ya kuonyesha mawazo yangu na kufurahia wakati wangu bila wasiwasi. Kwa mimi, kutumia muda wa bure ni muhimu kwa sababu hufanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na tayari kukabiliana na kazi na au masomo baadae ni njia ya kujitunza na kujifurahisha kila siku.

Ninapokutana na tatizo kazini, jambo la kwanza nifanyalo ni kulitambua vizuri. Ninajaribu kuelewa tatizo kwa makini, kuona kilicho sababisha na jinsi linavyoweza kushughulikiwa. Baada ya hapo, nafanya mipango wa hatua. Natafuta suluhisho zinazowezekana na kuchagua njia bora zaidi ya kutatua tatizo haraka na kwa usahihi. Pia, nashirikiana na wenzangu. Kuuuliza maoni na msaada kutoka wengine, kuna saidia kupata suluhisho bora na kufanikisha kazi kwa urahisi. Mwisho, nadhibitisha matokeo. Ninaangalia kama tatizo limekwisha au kama kuna jambolingile ninalohitaji kuboreshwa. Kwa njia hii, tatizo linashugulikiwa kikamilifu na lisirudiwe mara nyingine. Kwa mimi, kushambulia tatizo kazini ni kuhusu kutambua, kupanga, kushirikiana na kuhakikisha limekwisha. Njia hii hui hunisaidia kwa mfanisi na kuondoa stress kazini.

Ninapenda kuwa na rangi tulivu na nzuri kwenye ukuta wa chumba changu. Kwa mfano, rangi kama kijani au nyeupe hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Rangi nzuri usaidia kufanya chumba kuwa mahali pazuri pa kupomzika na kufanya kazi kwa utulivu. Pia napenda rangi zinazowasha furaha kidogo. Kwa mfano, rangi ya machungwa au ya manjano inaweza kufanya chumba kuwa na mwanga na kuleta hisi ya nzuri wakati wa asubui. Hii hufanya niwe na nguvu na hamu ya kuanza siku kwa furaha. Napenda pia rangi zinazofanana na vitu vingine ndani ya chumba. Ukuta una rangi nzuri, unasaidia vyombo vya chumba, viti na mapambo kwanikana vizuri. Hii hufanya chumba kuwa safi, nadhifu, na chenye muonekano mzuri. Kwa mimi, rangi ya ukuta situ kuhusu mzuri, bali pia ni njia kujisikia vizuri na kuwa na utulivu. Chumba chenye rangi ninazopenda hufanya nijisikia furaha, amani na tayari kwa shughuli za siku. Ndiyo maana napenda kuchagua rangi kwa uangalifu na kuhakikisha chumba changu kinaonekana kizuri kila wakati.

Kila siku mimi natumia njia rahisi na ya haraka ya usafiri kwenda kazini au mahali ninapohitaji Mara nyingi ninapendelea kutembea kwa miguu kama ni umbali mfupi kutembea kunanifanya nijisikie mwenye afya na kunanisaidia kupata hewa safi Pia ni njia nzuri ya kupumzika mwili na akili kabla ya kuanza kazi Wakati umbali ni mrefu napenda kutumia basi au daladala njia hizi ni rahisi na hutoa muda wa kupumzika au kufikiria mambo fulani. Wakati mwingine, ninatumia baiskeli kama njia mbadala. Baiskeli hunisaidia kuwa na nguvu mwilini na pia ni rafiki wa mazingira. Ninapokuwa njiani, ninajitahidi kuwa makini na usalama. Ninavuka haraka maeneo yenye foleni, ninaheshimu sheria za barabara, na kuzingatia usalama wangu na wa wengine. Kwa mimi, kuchagua njia ya usafiri kila siku ni kuangalia haraka, usalama na afya. Njia ninazotumia hunisaidia kufika kazini kwa wakati, kuwa na mwili na asili salama na kuanza siku yangu kwa furaha na utulivu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasaa wakati wa asubui au jioni. Kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kujisikia vizuri na mtulivu. Maji ya moto hupumzisha mwili na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli. Asubui, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Hunifanya nijisikie safi na tayari kufanya kazi zangu za siku. Wakati wajioni, maji ya moto hunisaidia kupumzika na kutuliza mawazo yangu. Kuoga kwa maji ya moto pia hunisaidia misuli ya mwili kupumzika. Nikihisi maumivu au uchovu, maji ya moto hunifanya nijisikie na nafuu. Pia hunisaidia kulala vizuri usiku kwa sababu mwili wangu unakua umetulia. Kwa mimi kuoga kwa maji ya moto si jambo la kawaida tu, bali ninjia ya kujijali na kujitunza. Hunipa utulivu, faraja na furaha ndogo kila siku. Ndiyo maana napenda sana kuoga kwa maji ya moto kila ninapopata nafasi.

Ili kujilinda kutoka vitisho vya mtandaoni, kwanza napunguza kile ninachoshiriki mtandaoni. Sijashiriki habari za kibinafsi kama anuani yangu, namba za simu au taarifa za kifamilia. Hii husaidia kulinda usalama wangu. Pili, natumia nyuila ngumu kwenye akaunti zangu nabadilisha nyila mara kwa mara. Hii hufanya mtu asiye mfahamu kuwa na urahisi wa kuingia kwenye akaunti zangu. Pia ninawaelekeza watu wasiojulikana. Sipokei au kuzungumza na watu siwajui vizuri mtandaoni. Nikiona kitu kisicho cha kawaida, si naogopa kuripoti au kuizu kuzuia. Mwisho, najua jinsi ya kutofautisha jambo la kweli na la hatari. Sipokei viungo au ujumbe unaonekana wa ajabu. Ninachukua tahathari na kukagua kila kitu kwanza. Kwa mimi, kujilinda mtandaoni ni kujithamini na kuzingatia usalama. Vitisho vya mtandao vinaweza kuumiza lakini ikiwa nitakuwa makini, nitaweza kutumia mtandao kwa usalama na kwa furaha.

Napenda kufanya mambo mengi mazuri na familia yangu kwa sababu familia hunipa furaha na amani. Kitu ninachopenda zaidi ni kukaa pamoja na kuzungumza. Tunapokaa pamoja, tunashirikiana habari za siku, tunacheka na kushauriana. Hii hutufanya tuwe karibu zaidi. Pia napenda kula pamoja na familia. Tunapokula pamoja, tunafurahi chakula na muda wa kuwa pamoja Chakula huleta umoja na hufanya familia ijiskie kama kitu kimoja Wakati mwingine, tunapika pamoja, jambo linalonifanya linalofanya kazi iwe ya kufurahisha Napenda pia kutembea au kupumzika pamoja Tunaweza kutembea nje, kutembeleana au kukaa nyumbani tukipumzika. Wakati huu hunisaidia kupumzisha mawazo na kufuraia uwepo wa watu ninaowapenda. Kwa mimi, kufanya mambo na familia ni muhimu sana. Hunifundisha upendo, heshima na kushirikiana. Familia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie salama na mwenye furaha. Ndiyo maana napenda sana kutumia muda wangu na familia yangu.

Kila mwaka mpya napenda kusherehekea kwa furaha na familia yangu. Tunapanga chakula kizuri, kushirikiana na kucheka pamoja. Familia yangu na marafiki hufanya siku hiyo kuwa maalumu na yenye kumbukumbu nzuri. Napenda pia kufikiria mwaka uliopita. Natazamua mambo mazuri niliofanya na mambo nilioweza kuboresha. Hii husaidia kwanza mwaka mpya kwa mpango bora na malengo mapya. Baada ya hapo, napenda kueka malengo ya mwaka mpya. Ninayandika au kufikiri mambo ninayotaka kufanya, kama kujifunza kitu kipya, kusaidia wengine, au kuwa bora zaidi. Hii hufanya nijisikie tayari na motisha ya kufanya vizuri. Kwa mimi, kusheherekea mwaka mpya situ kufurahia, bali pia ni njia kutafakari, kupanga na kuwa na matumaini. Sherehe hiyo hunipa furaha amani na nguvu mpya ya kwanza mwaka mpya kwa moyo mzuri.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu muziki unipa furaha na utulivu. Ninapopiga chombo cha muziki najisikia huru na mwenye amani moyoni. Muziki unisaidia kueleza hisia zangu hata bila maneno. Kupiga chombo cha muziki hunifanya nijifunze uvumulivu na nidhamu. Si rahisi mara ya kwanza, lakini kwa mazoezi, ninakua bora zaidi. Kila siku ninapojifunza sauti mpya au wimbo mpya najisikia fahari na furaha. Mziki pia hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Nikihisi nimechoka au ninamawazo mingi kupiga chombo cha mziki hunituliza na kunipa nguvu mpya. Wakati mwingine napiga peke yangu na wakati mwingine napiga nikiwa na watu wengine. Kwa mimi, muziki ni zaidi ya burudani. Ni njia kujifunza, kujieleza na kujitunza. Kupiga chombo cha muziki hunifanya nijisikie mwenye furaha, mtulivu na mwenye matumaini. Ndiyo maana napenda sana kupiga chombo cha muziki, kila ninapopata nafasi.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu ni rahisi kueleza mambo kwa haraka na kwa uwazi. Video husaidia mtu kuona kilichoelezwa, sio manenu tu. Hii hufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye maana. Pia, video husaidia kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Tunaweza kuzungumza, kuonyesha kile tunachofanya na kushirikiana furaha. Hii hunifanya nijisikie karibu na watu ninaowapenda hata kama wako mbali. Video pia ni muhimu kazini au kwenye masomo. Inasaidia kueleza mafunzo, maelezo au mwongozo kwa urahisi. Nikitumia video, wenzangu au wanafunzi wanaweza kuona kwa macho na kuelewa vizuri. Kwa mimi, kutumia video kwa mawasiliano ni njia nzuri ya kuwasiliana, kushirikiana na kueleza hisia. Hufanya mazungumzo kuwa ya furaha, rahisi na yenye tija. Ndio maana napenda kutumia video kila inapowezekana.

Ndiyo napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shuguli inayochangia afya ya mwilini kupanda milima hunifanya nijisikie hai, mwenye nguvu na mwenye matumaini mapya kila safari ya kupanda ni tofauti na kila mlima una funzo lake kwanza kabisa milima hunisaidia kuimarisha mwili kutembea kwa muda mrefu, kupanda maeneo yenye muinuko na kubeba mahitaji muhimu hunifanya niwe na nguvu, uvumilivu na afya bora. Pia, hunisaidia kujenga nidhamu kwa sababu lazima nijipange, nijiandae mapema na nijue mipaka ya mwili wangu. Pili, kupanda mlima hunipa nafasi ya kutuliza mawazo. Nikiwa mbali na kelele za mji na shuguli za kila siku, napata muda wa kujitafakari. Hewa safi, miti, sauti za ndege na mandhari ya asili hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira. Zaidi ya hayo, ninapofika juu ya mlima na kuona mandhari nzuri, ninajisikia fahari na furaha kubwa. Mafanikio haya hunikumbusha kuwa changamoto zote nilizo zipitia zilikuwa na maana. Hilo hunipa motisha na kukabiliana na changamoto nyingine katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla, kupanda mlima ni zaidi ya burudani kwangu. Ni njia ya kujijenga kimwili, kiakili na kihisia. Ni shuguli inayofundisha maadili ya maisha na kunifanya niwe mtu bora zaidi. Ndiyo maana napenda kupanda milima na nina dhamini sana uzoefu unaotokana nao.